Ndiyo, mi napenda kujaribu vyakula vipya vipya na vya sehemu mbali mbali Hii ni kwa sababu, unapoenda kujaribu chakula cha mahali papya au mahali pengine Hii inakufanya uwe na ile motisha Nakupenda kujua vyakula mingi au vyakula vya kila aina ni kwa mfano, nina rafiki yangu ambaye anaitwa Bobo Iyo inasaidia sana tunapoenda kila mahali Tafuta chakula kipya kipya. Sisi tunapenda kula chakula kipya kwa sababu Unapoenda kutafuta au kula chakula kipya au sehemu fulani hiyo inukusaidia ku kujitengeneza au kuendelea kusoma vyakula mbalimbali na ambavyo ungependa kula kwa siku ya usoni au wakati mwingine.